Mji wangu wa kuzaliwa ulikuwa na njia ndogo za mawe zinazopitia katika katika kati ya nyumba ndogo zilikuwa zime pambwa kwa mti miti midogo ya matunda. Asubui watoto walikuwaliruka kwenye barabara wakicheka huku wakipiga vyombo vya magoti magoti wazee wali kusanyika karibu na miti mikubwa mikubwa. Wa mlongwe wakiezeka hadithi za zamani kuhusu vijana sauti za soko ya wauzaji na wateja zili jaa hewa kila ujioni na jua ilipokuwa likipotea ibaraza zili unyevu wa arathi ya mvua ulitoka kutoka harufu titamu na na nyumbani hapo ndipo nilihisi amani ujio wa watu na mafunzo ya maisha yanopita pitia papote.

Uzoefu moja kazini ulionifundisha mingini wakati nilikosea kwa kutoa maelekezo bila kuuliza maoni ya wenzangu. Nilidhani nilijua bora. Lakini kazi ilikishindikana ni hali ikawa chungu. Tukuka pamoja baada yake tulijadili lkilicho tuendea vibaya kila mtu na nikawa na uwezo wa kujua wapi ninapokosea. Na ikanifunza kua, kua na uhusiano mwema zaidi na kila mmoja ni nzuri na bila kufanya kitu uulize vile ambavyo wengine wanavisia jambo fulani.

Mimi upenda kufanya mazoezi ya asubuhi kuamuka mapema kutoka kutoa mwili kidogo kunifanya nihisi macho yako tayari kwa siku wa subuhi mwili wako mda huja choka hewa ni safi na akili ni wazi ni fan ni stretch push ups au kukimbia kidogo. Kukuribu na nyumba jambo nilinalo ongezea nguvu na uthibiti mara nyingine. Kama siku imebeba shuguli nyingi ya subui ninafanya mazoezi jioni wakati uo. Ninani jia nzuri ya kawaida asubui. Kati wangu wakuanza kupata nguvu kimtindo na furaha.

Ndiyo nimewai kulima mara kadhaa sijali kama ni shamba kubwa au ba bustani ndogo lakini kazi ya kulima ili nifundisha uvumilivu na umakini nilijifunza jinsi mimea inavyo hitaji maji udongo mzuri na muda wa kupanda na kuvuna. Pia nilijifunza kushugulika changamoto kama magonjwa ya mimea au wadudu kulima kuna ni kumbusha kuwa kila mtu kuna itajishi. Jitihadi mpangilio na subira hata kununua matokeo ya haraka zaidi ya yote kuona mbegu ndogo ikikua kwa mmea mzuri na kunaleta furaha na kukuridika kubwa kubwa.